Naam ndiyo, mimi katika maisha yangu nimeishi kujitolea na kufanya kazi na kusaidia kusaidia katika jamii au hata kule kazini kwa kazi yoyote ile. Nimeshiriki katika kazi mbalimbali za kujitolea kwa kutumia ujuzi wangu wa kidijitali na maarifa nilionayo. Na kujitolea hakuitaji tu kuwepo kimwili bali pia unaweza kufanyika mtandaoni na hivi ndivyo nimekuwa nikijitolea kwanza kabisa kufundisha stadi za kidijitali nimetumia muda wangu kusaidia vijana na wajasiriamali wadogo kuelewa jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii na ile ya kiteknolojia ya kisasa kukuza biashara zao pili mimi nimeshauri, nimeshauri, nimefanya mambo na ushauri wakitaalamu. Nimetoa mwongozo kwa wanafunzi wanaochipukia katika fani ya sayansi, jinsi ya kutumia teknolojia katika kujisaidia katika masomo yao na kutumia majukwaa ya kijamii nimefanya pia uchangiaji wa data. Nimeshiriki katika miradi ya vyanzo huru ili kuboresha mifumo ya lugha Kiswahili mitandaoni ili iweze kutumika kwa ufasaha duniani nzima na jambo lingine pia mbalo nimejitolea ni kusaidia katika mambo na ya usafi katika jamii yetu pale ambapo kuna vijana ambao wamemaliza shule na bado hawana kazi. Nimesaidiana nao katika kuwa elimisha uzuri wa kutotumia madawa za kulevya uzuri wa kutoji jihusisha na mambo ya ulevi, mambo ya mihadarati na mambo ya ukora katika jami mara nyingi mimi pia nimejihusisha na mambo ya kusaidia wale wasiojiweza katika jamii kufanya mambo na usafi kutunza mazingira yetu na na mandhari ya jamii kule.

Nina zile ya mbinu ambazo mimi hutumia ili kuhifadhi data yangu ya kwanza kabisa ni usimamizi wa miradi na mawazo kwa ajili ya mipango yangu, malengo ya mwezi na dondoo za mikutano mimi huwa natumia Evernote, huku ndipo ninapo hifadhi ubongo wangu wa pili ili nisiweze kupoteza data yangu yote ya ofisi. Je ya pili ni kwa kuhifadhi ya kila siku kwa kazi ambazo unazifanya kazini mwangu kwa muda huo huwa nazihifadhi kwenye computer yangu lakini nimejiwekea utaratibu wa kufanya kufanya upakaji kila ejo maji ulikoelekea kwenye wingu ili kuepuka majanga ya kifaa kuharibikia njia ya tatu ni kupitia usimamizi wa mwela ili nisishindwe kuingia kwenye mifuma ya ofisi mimi huwa natumia kishika neno siri ili inisaidie kuhifadhi data zangu za siri kwa usalama mkubwa bila kuitaji takiriri yoyote njia nyingine ya kuifadhi data yangu ni kutumia hifadhi ya mbingu ama mawingu hii ndio sehemu yangu ya kuhifadhia nyaraka zote za ofisi mimi huwa natumia Google Drive ili niweze kufungua ripoti zangu kupitia simu ikiwa kwenye usafiri au kupitia kompyuta ya ofisini.